Ndio, nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki. Nilihudhuria tamasha la mziki kwa kisasi kipya. Pia mara nyingine, nimethibitisha tamasha la mziki wajadi au wakitamanduni kama ngoma na nyimbo za kiafrika. Tamasha hili nilifanyika katika uwanja wa michizo wikiendi ambapo watu walikusanyika kutoka pembe zote za mji. Ilikuwa jioni na jua likianza kuzama. Hali ilichangia mandhari ya kipekee. Sauti na mindundo vilikuwa vya kusisimua, kila wimbo ulisababisha watu kucheza na kuimba pamoja. Onyesho la wasani lilikuwa la kuvutia sana, mitindo, mwendo wa viti na mwanga jukwaa lilifanya kila wimbo kuhishi saidi. Pia mziki wa nyumbani na wakigeni ulijumuhishwa jambo lililonifanya na lilofanya iwe tamasha la rangi, nyingi na laladha tofauti. Nilihisi furaha kubwa, msisimuko na mshikamano na wapenzi wa mziki wengine. Pia tamasha la mziki linachangia kupunguza stresi, unajisikia uhuru na akili yangu inapata raha. Kumbu kumbu muhimu ni wakati mwana mziki niliyempenda aliposhika, jukwaa na watu wote wakaanza kuimba wimbo pamoja nami. Niliisi kuunganishwa na huma kwa pamoja kuputia mziki. Jambo ambalo linabaki kuwa kumbu kumbu ya dhamana kwangu.

Ninapenda chakula chenye ladha ya mchanganyiko wa tamu na chumbi Napenda chakula kinachokuwa na tamu kidogo lakini pia chumvi ya kutosha mchanganyiko wa tamu na chumvi unahimiza ladha ya chakula na kufanya kila mlo kuwa wa kufurahisha, ladha hii pia inaongeza msisimko wa kula kwa sababu kila kitu huchanganyika vizuri. Tamu hupunguza chumvi kali na chumvi huongeza ladha ya jumla Mara nyingi napenda chakula chenye ladha hii wakati wa chakula cha jioni au wakati wa sherehe ndogo za familia. Pia napenda wakati wa vitafunuwa venye la dha hii vinapokuwa moto. Ladha hii inanikumbusha nyakati nilipokuwa nyumbani na familia. Tukila pamoja meza ya chakula kilichopikwa na mama au babu. Ni kumbukumbu ya furaha, upendo na mshikamano wa familia. Nikila chakula chenye ladha hii ninahisi furaha, kuridhika na shahuku ya kula. Pia mara nyingine ladha hii inaniongeza hisia za amani na faraja. Hasaa baada ya siku ndefu ua wakati wa baridi.

Ninatumia wifi, ninaitumia kwa sababu ni ghali kidogo na inarahisisha kupakua video na file kubwa Ninaipendelea pia kwa sababu ina kasi ya juu na siwezi kutumia data nyingi za simu kila mara Ninaeza kutumia wifi asa nyumbani hau kazini kwa sababu siwezi kumaliza data kila mara Nne waifa ina nisaidea kutumia interneti mda mrefu bila kuogopa garama za data na mara nyingi ni imara kuliko data ya simu. Pia naweza kufanya kazi kusoma mtandahoni na kuangalia video bila kukata tamaa ya kuhisha data ya simu. Ninahipendelea kwa sababu napata mtadao wa haraka na unaweza kushirikiana na vifaa vingine nyumbani kwa hurahisi. Inanifanya pia nijisikie huru sihitaji kufuatilia data ya simu kila wakati Ninajisikia pia salama kwa kutumia wifi ya nyumbani kuliko data ya simu Kwani hinaifadhi pia maelezo yangu Inanifanya pia nifurahie kuhangalia michezo bila wazi uwote Pia ni ya bei nafuu na kwa kila kitu Mimi natumia wifi ambayo kwa sababu ni hadharura.

Ndio, ninapenda kuhimba. Kuhimba kwangu, ni njia ya kujieleza na kufurahia muziki kwa urahisi. Kwa mfano, nahimba wakati wa burudani, kama nikiwa nyumbani, nikisafisha, au nikisikiliza muziki, ninaohupenda. Kuhimba, hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Hasa, nikiimba nyimbo zenye hunjumbe mzuri, hau mindudo, ninayoipenda kama reggae. Kuhimba pia hunisaindia kunjenga, kujiamini na kupunguza msongo wa mawazo. Si lazima niwe mwanamuziki kitaaluma, ninaimba kwa mapenzi na furaha. Mara nyingine na marafiki zangu kwenye shughuli za kijamii kama shuleni au kanisani, tunaweza kuhimba. Kuimba kwangu, kunanipea burudani, pia ni jia ya kujifunza na namna ya kufurahia ujana wangu. Ifikapo kwa kuhimba, ninahimba kwa mandaha na kunjielezea zahindi, huku nikielezea hisia zangu katika nyimbo mbali mbali. Kama ni nyimbo za mapenzi, ninaeza kukuwa katika hile hali ya kuonyesha mapenzi na hile hali ya kuonyesha jinsi mapenzi ni matamu.

Nikihitaji msaada kazini, ninafanya mambo yafuatayo. Kwanza, ninajaribu kuelewa tatizo mwenyewe, kisha naomba msaada kwa mfanya kazi mwenzangu. Pili, namjulisha msimamizi wangu ili nipate muongozo sahihi. Tatu, kuuliza maswali mapema ili kuepuka kufanya makosa kazini. Nne, huwa nawasiliana waziwazi na wenzangu na kiongozi wangu. Natoa maelezo ya tatizo nililo. Nalo ili nipate msaada wa haraka na sahihi Tano, ninapokutana na changamoto kazini huwa siogopi kuomba msahamaha Ninaamini kushirikiana kuna boresha matokeo ya kazi na kuokoa muda Sita, huandaa tatizo langu vizuri kwanza Ninaeleza nilichojaribu tayari Kisha naomba msaada ili nijifunze na kuboresha ujuzi wangu Saba, kuomba msaada hunifanya nijifunze zaidi na kujenga uhusiano mzuri kazini nane, ninaomba msaada Si udhaifu bali ni njia kuhakikisha kazi inafanyika kwa ubora tisa, ninapohitaji msaada huwa na mtazamo chanya na tayari kupokea maoni na maelekezo zaidi.